Mimi kwangu sana sana napenda mkutano ya wa kina mama ambayo tunakutana ili tuongee pamoja tuweze kusaidiana na kuinuana kiuchumi. Kukusanya pesa kwa vikundi ili tuweze kujiendelesha na maisha yetu ya baadaye. Vikundi vya wa kina mama havina mambo mingi. Ndiyo maana mimi napenda sana. Ili tuweze kuongea pamoja, kushauriana na tujenge nchi yetu tukiwa pamoja. Mikundi bia wakinamama habina mambo mingi. Hakuna kelele wanaongea kwa sauti za chini mpaka wanafikia kilele ya kushauriana pamoja.

Mimi kawaida yangu huwa na lala masaa tisa usiku Kwanza naenda kulala saa nne ya usiku mpaka saa kumi na mbili hayo masaa inakuwa mazuri kwangu sababu mwili wangu utakuwa umepumzika kabisa Hata akili yangu wa asubuhi ya haikuwangi na mambo mengi sababu nimepumzika usiku kucha Kwa hivo ya hayo masaa, tisa kwangu inakua ya kitosha kabisa kumusishi kupumusisha mwili. Na hapo ni kiamuka asubuhi huwa naendelea na kazi zangu vizuri kwa sababu kichwa changu kikosawa na mwili umepumzika vile unatakikana.

Laa, apana, mimi sipendi kukimbia kabisa. Tangu utotoni sijawai kupenda kukimbia, sababu miguu yangu haikuwangi na nguvu sana ya kukimbia. Alafu, nikikimbia sana kwa dakika chache, loho yangu uwa inandundundu sana. Apo kisha naisi kutapika. Kwa hivo mi ndio mana sipendi kukimbia kabisa. Mii napenda kutembea pore pore sababu hata nikitembea pore pore wanitafika na nitafika nikiwa salamu. Kukimbia kwangu sipendi, sipendi kabisa.

La, hapana, sijawahi kununua tikiti ya tukio lolote lile sababu mahali tunaishi hatuwezi pata tikiti kama hizo. Ni kuwa tuko mahali ambapo hatuwezi fikia huduma kama hizo, kwa hivo tunaishi tu hivo bila tukio zingine, watu wa mjini wanapata.

Mimi wakati wa barindi napenda kuvaa nguo nzito nzito kama vile kabuti ama furana mzito ili niweze kusuia barindi. Hhh Alafu saa ingine napenda kukaa ndani ya nyumba kusuhia kuchomeka chomeka na barindi. Sababu uso wangu unapendwa na barindi sana hua unachomeka chomeka na unapata ma vilaka vilaka ya mbulaki. Hhh Kwa hivyo ndiyo mana napenda kukaa kwa nyumba na kuvaa nguo msito wakati wa barindi na wakati wa barindi mi sipendi kupanya kazi sana sababu kazi nyingi sinasofanywa sikohinje nh na kwa hivo sipendi kukaa karibu na barindi sana.

Ndiyo, nimewai kulima. Sana sana. Kasi yangu uwa ni ya ukulima. Nalima kila mmea kwangu. Kulima ni kitu ni kasi ya maana sana. Sababu nafanya mwili wako kusisimuka na ukulima utapata mapato. Kwa hivo kulima na upenda sana, na unalima kila kitu kwangu, vitungu kabiji, nyanya na viasi, napenda ukulima sana. Nalima ni kitumia jembe na kisu saa ingine, ama panga, ili niwese kulima kwa njia iliobora saindi na bila kungoa mimea yangu.

Mimi kazi ambayo ninaidhamini zaidi ni ya ufugaji. Napenda ufugaji wa ng'ombe sana sana na ufugaji wa kuku. Sana sana ufugaji wa ng'ombe na udhamini zaidi kwa sababu ya kupata maziwa na kupata mapato ya njuu sana. Na pia kuku nitapata mayai. Mayai huwa na uza na bei nzuri napata mapato pesa inakua mingi kwangu. Na hata maziwa nzuri ikona pesa siku hizi na tunapata pesa za kutosha.

Mimi nimewahi kuvaa miwani, hata siku hizi huwa naivaa, sababu inanisaidia kuzuia upepo kuzuia muangasa mwingi, sababu wakati sijavaa miwani, umwa muangasa uwa unanisumbua sana kutasama mbali, natasama mgaribu hili niweze kuona vizuri.